Ndiyo, mimi hutazama video mtandaoni. Hasaa, nina mtandao tatu ambao napenda kuangalia au kutazama video mle. Mtandao wa kwanza ni mtandao wa TikTok. Mimi hutazama video za watu za mahali, video za wachezaji na kadhalika. Pia pale mtandao wa Twitter au X. Pia mimi hutazama video pale na pia mtandao wa Facebook.